Wakati wa mapumziko ya mchana, mimi hupumzika kidogo ili kuondoa uchovu wa kazi. Sana sana kazi za asubuhi. Mara nyingi na kunywa chai au maji na wakati mwingine hula chakula kidogo cha mchana. Pia mimi hujitenga kidogo nikisoma au kusikiliza muziki ili akili yangu ipumzike. Mapumziko haya hunisaidia kurejesha nguvu, kuongeza umakini na kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi baada ya kurudi kazini.

Ni vitu gani hunivutia zaidi ninapokwenda kununua? Napenda kununua zaidi vitu vinavyohusiana na mahitaji ya kila siku na vitu vinavyo nifanya nijisikie vizuri. Mara nyingi mimi hununua chakula, vitabu na vitu vidogo vya nyumbani. Pia napenda kununua vitu vinavyo nisaidia kujifunza au kujiburudisha kama mziki au vifaa vya kazi. Hunifurahisha kununua vitu ambavyo vina manufaa ya muda mrefu na vinavyoendana na bajeti yangu.

Ninapangaje wiki yangu ya kazi ili niifanikishe kila jambo muhimu. Mimi huanza kwa kuorodhesha majukumu yote, ninayohitaji kufanya kwa wiki hiyo. Kisha ninaweka vipaumbele kulingana na umuhimu na pia muda unaohitajika kumaliza kila kazi. Napanga kila siku kwa sehemu za kazi, mapumziko na muda wa kujipumzisha. Pia mimi huangalia ratiba kila mwanzo wa wiki na kurekebisha pale inapohitajika kupanga kwa njia hii, kunanisaidia kutumia muda wangu vizuri, kukamilisha majukumu kwa wakati, na pia kuepuka msongo wa mawazo.